Wakati wa mvua kuu tunapanda mbegu na tukipanda mbegu mvua kuu ikikuja ili viweze kunyeshewa wakati zimepandwa ili zimee haraka Kitu ambacho ninakumbuka siku ya mvua nilifurahia zaidi mvuwa ilinyesha baada tu ya kumaliza kupanda na kitu ambacho ningependa kueleza jinsi mvua ilibadilisha mpango wangu kuna siku ambayo nilikuwa nimeamua kuenda shuleni Lakini mvua ilikuwa nyingi sana ilinyesha kutoka kutoka saa tisa ya usiku hadi saa tano ya asubuhi, kwa hivyo hiyo siku sikuweza kuenda shuleni.

Jinsi ninavyosherekea mwaka mpya Tunaenda kwenye kanisa huo usiku Tunaimba pale tunakuwa na mkesha Hae masa ya kuruka mwaka ikifika tunapiga vigilegele shangwe nderemo tunaruka ruka Napenda kurukia mwaka wangu kwenye kanisa sipendi mambo ya anasa na nini.

Je iwapo nimefanya kazi ya kujitolea Naam nimefanya kazi ya kujitolea sana ya moja wapo ya kazi ninaifanya ni pale kanisani kanisani kwetu tunajitolea kukata maua, kutengeneza uwanja, kuosha viti, Kufagia choo, Kwa hivyo napenda kujitolea kwenye kazi ya kanisa sana.

Nini ambacho napenda kufanya na marafiki zangu? Marafiki wangu pia wao wanapenda kucheza mpira wa kandanda. Pia mimi kama nilivyosema ni mchezaji wa kandanda. Mimi na marafiki zangu tunaenda kwenye uwanja. Tunatafuta mpira tunacheza kandanda yetu pale. Kwa hivyo, mara nyingi tunapokutana tunacheza kandanda ama tunaenda kuogelea.

Kitu ni nacho kifanya kujiandaa kwa mkutano kitu cha kwanza ninajua nini ambacho kitaongelelewa kwenye huo mkutano Kwa hivyo nafanya utafiti wangu ni siende pale nikiwa sijui jambo lolote kitu cha pili natafuta nguo ambayo nitaiaa kwenye huo mkutano Halafu najiandaa naenda kwenye huo mkutano.